Ndiyo, napenda sana kula popcorn haswa wakati wa kuangalia filamu Netflix. Kila chembe ya popcorn hutuoa ladha tamu na furaha na nikitafunio kinachofanya uzoefu wa kuangalia filamu kuwa nzuri zaidi. Huwa napika popcorn nyumbani ambapo napenda kujaribu ladha tofauti kama chumvi kidogo au hata caramel. Mimi hula popcorn huku nikinywa kinywaji kama vile soda au maji. Zaidi ya burudani, popcorn hunifanya nijisikie tulivu na kupumzika baada siku ndefu ya kazi. Popcorn ni sehemu ya utamaduni na burudani nyumbani.

Binafsi nahisi tathmini za kazi ni muhimu sana kwani zinasaidia kuelewa kiwango changu cha utendaji na kujua ni maeneo gani yanayohitaji kuboreshwa. Tathmini zinanipa fursa ya kujitathmini binafsi kupata maoni ya wengine na kujifunza mbinu bora za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hapo, tathmini za kazi hutoa motisha ya kufanya kazi vizuri. Wakati ninapokea maoni chanya, huhamasisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii na pale ambapo napata ushauri wa kuboresha hunisaidia kujirekebisha na kukua kitaaluma. Hii inanisaidia pia katika kupanga malengo mapya na kuhakikisha kuwa kazi zinafanywa zikikidhi viwango vinavyotarajiwa. Kwa hakika, tathmini za kazi ni chombo muhimu cha maendeleo binafsi na ya kitaaluma. Zinanifundisha kwa mwangalifu, huru katika kukagua utendaji wangu na kuendelea kujijenga kuwa mfanyikazi bora zaidi.